Napenda simu yangu simu yangu na mimi hatuwezi achanishwa juusasa how do you live without a phone? How can we even survive without a phone in this? Today's world you can't. Kwa sababuunapata, watu ni kila kitu kama ni shule, they communicate through phones, unapata kama ni familia, wanakupigia kila siku kukujulia hali through simu. So, unapata huwezi kabila simu. So, personally, simu ndiyo nayosiwezi kabila. Simu is a very important tool in my life right now. Some call it addictive, but sasa utakataaje kukua addictive na that's why simu ilikuja ilikuja ndiyo itumiwe there is no way mtu anaweza sema unatumia simu vibaya just because umekaa tu kwa simu and your taking to like Okey your even scrolling mahali kwani kuscroll ni nini. Kuscroll according to mesi vibaya And it's not kukua idol juusasa kama uko idol, okeysawabasi haunakitu yakufanya. Utafanyaje kama siku kua kwa simu. Simu ina kuondolea vitu mingi sana hadi na shangaawa tuwa kise mavenye ni addiction. Kwa ngu simu ni kitu ya kufungua watu akili. I wonder why people call it addiction. Juu saa maybe wako wana zitu mia sana kutuliko kuliko wengine lakini. Ni kama mtu sasana kazi. Kama mtu sasana kazi utafanya aje. Utafanya aje na kuuliza utafanya aje. Unaona. Kamasaahi. Mahaliniko. Kama sisimu. Mimiata si jui. Usi mind about hizoma. Kelele, kuna majira ni wangu. Wa na ongelelea huko nje.

Tabia yaku unaona tabia yenye napenda kwa watu wengine kama mtu ni mpoa. Kama mtu hasumbui haongei sana kwanza personaly sipendi kuongea sana ukiona naongea sana around we jua niko comfortable na sasa. Sipendi mtu mwenye anaongea sana na mwenyewe sipendi kungea sana So ukisikiza yote ni kuongea tu lakini sasa ata ukiongea utasema nini ata mwenye unaambia hasikizi so unapata tu mimi hata sipendi kuongea na watu sana but lakini napenda mwenye anaongea sana. Ukiongea sana unaniteka nyara. Ndio sasa hata staboeka yule mtu mwenye anakwambia hapo niongeleshe talk tu mi niambie na hizia watu ata wanasumbua tu. Hmm.